Kwanza, mimi hupanga vipaumbele vya siku. Ninaangalia majukumu yanayohitaji kutiliwa mkazo zaidi na kupanga ratiba ya namna ya kuyakamilisha. Baada ya hapo, hupima kama nina rasilimali zote muhimu ili kuanza kazi bila usumbufu. Kisha, huanza kutekeleza kazi moja baada ya nyingine. Nikihakikisha, kila hatua inafanyika kwa makini na kwa ufanisi. Mara nyingi pia napanga muda wa mapumziko madogo ili kubaki makini na kuepuka uchovu.